Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Nakumbuka hata waji, katika miaka yangu kuanzia kumi, marafiki zangu wengi walikuwa ni watatu, miaka minne, walikuwa wanakuja nyumbani, wakitaka kuchiza na mimi. Na watoto, kwa hivo napenda sana watoto, napenda kucheza nao, nina michiizo mingi sana ya kuwavutia, hata ndoto yangu pia inataka kuanzisha kituo, cha kuanza kulelea watoto. Napenda sana watoto. Napenda sana watoto na nina michezo mingi sana ya kuafia binadamu ya kupendwa na watoto.

Aina ya keki ambayo ninaipenda ya kwa yenye ladha ya nazi, yaani imechanganywa na nazi. Ni keki ambayo nda sana. Na pili ni keki yenye ladha ya nanasi, ni tamu sana, kuna ladha ya strawberry na kuna ladha ya vanila. Hizo ndiyo keki nda sana. Ni aina ya keki ambayo ninaipenda sana, ni tamu sana.

Ndiyo, natumia video kwa njia kwa njia kwa ajiri ya kuwasiliana. Na kwa saizi kwa kweli katika dunia hii ya leo, tena vitu vya lazima sana kuvitumia kama moja wapo ya mawasiliano. Kama video, yani katika mtandao wa WhatsApp, hiyo ni kawaida kutumia mtu video ya kitu ulichokuwa unakifanya, ama unachokifanya, hiyo mdano ambayo ni naitumia siku zote.

Ndiyo, napenda sana kuogelea, yaani napenda sana maji. Kumbuka hata nilipokuwa mtoto, kulikuwa kuna karibu na nyumbani, kulikuwa kuna ingyo, kuenda kuogelea. Kwa hiyo na mimi kila Jumamosi, nilikuwa nikienda huko, ninaogelea, mpaka ngozi yangu yote, inakuwa inakakamaa. Naogelewa kwa muda mrefu si kuogelea. Hata kuna siku, nilikuwa nimeenda katika bahari, kuenda kuogelea. Kwa hiyo ninapenda sana kuogelea, ninapata sana furaha nikiwa ninagusa maji. Huwa ina amani fulani hivi ambayo nakuwa siipati muda mwingi na kuogelea pia nakuwa napunguza mawazo ambayo na nakuwa nayo ni fulani ambayo ni nzuri sana kwa inapena sana kuogelea.

Kwa programu ambazo ninatumia kila siku mtandao ya kijamii ni whatsapp ambao naitumia kila siku. Inatumwa katika whatsapp kuna watu wengi sana wasiliana nao na pia ukiachana na hiyo pamoja na youtube Youtube pia napenda kufuatilia habari za nyingi zikiwa habari za kimataifa ama za taifa habari za burudani na habari kwa hiyo inatumia sana youtube katika kila siku yangu pia ninatumia sana Google Google natumia sana kama vile hii ni AI kukupitia Google. Naitumia sana kwa hizo ndizo program ambazo natumia sana.

Muda wangu wa bure mara nyingi ninatumia kupumzika, kupumzika naeza nikajipumzisha kwenye muda wangu wa bure. Saa nyingine ninatumia katika simu, saa nyingine ninatumia katika kusoma vitabu. Nasoma vitabu mbalimbali kama biblia, ama vitabu vya kunijenga, kunihama. Katika ukuaji wa nje na ndani, ama vitabu vya burudani. Napenda sana kutumia kwenye muda wangu wa bure.

Ni la kuamka mapema. Ni zoea nzuri si nilijenga. Kwa hata saa hizi nilieza kuamka kwanza kwa kutumia niliamka mimi mwenyewe. Kwamba ikifika sa kumi na moja nakuwa tayari nimeshaamka. Ni zoea ambao ni nzuri sana nimelijenga. Kwamba halinisumbui tena na hivyo ili huko mbeleni katika biashara zangu niwahi kuamka. Siku zote wasema biashara inafanyika asubuhi. Kama mvivu kuamka asubuhi baa sita. Ndo maana nimelijenga hilo zoea la kuamka mape.

Ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biashara tofauti sana za biashara ambayo nimefikiria na ni kwa kipato tofauti tofauti. Na kwanza ambayo nimewai kufikiria ni biashara ya kuanzisha kuuza chakula, yani mgahawa. Napenda kwa sababu napenda kupika. Na biashara nyingine ambayo nimewai kufikiria ni kuuza za jombo vya moto, yani kama pikipiki au magari, kufikiria kufanya.

Kwa kawaida huwa ninalala masaa, masaa, manane, hiyo ndio kawaida ya mimi mwenyewe, nikipunguta sana ni saba, kwa mara nyigi labda niwe ni lisa, lakini ninalala masaa, nane.

Ninahifadhi pesa zangu kwa kuwekeza. Ni pesa zangu. Kwa maana nisipowekeza. Nikiwanaziona mara kwa mara. Hii nakuwa sina nidhamu nazo. Ndo maana napendelea njia ya kuwekeza pesa. Ndo njia salama kwangu.

Ndiyo, nimeshawai kufanya kazi ya kujitolea katika kari. Kwa hiyo ni kazi ambayo mwenyewe, nika amua kuenda kujitolea, kuenda kuji ambayo mwenyewe ya kuzidi kuongeza ujuzi, ni jinsi gani, mambo ya naenda, au tatuelea makazini. Kwa hiyo ilikuwa ni faida kubwa sana kwangu kujitolea.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka, chipsi, yani viazi vilivyo kaangwa, kwa hivo navipenda sana. Napenda na kuku, ndivyo watu wengi sana wanapenda kulingana na muda, wengi wanakosa muda wa kupika chakula cha haraka. Wanapenda hizo viazi vya kukaanga, pamoja na kuku, wanapenda. Kwa hivo mi pia ninapenda, kula vyakula kama hivyo.

Ndio, napenda sana kufuatilia kuhusu siasa ama kuzungumzia siasa za hapa Tanzania ama siasa za nchi mbali mbali. Kwa hiyo napenda sana kufuatilia siasa, inazidi kunishawishi niende nikasome masomo ya kidiplomasia. Napenda siasa toka nikiwa mdogo, nilikaa mazingira ambayo watu wanapenda siasa.

Vitu navyopenda kununua, napenda kununua hasa, na masoko mengi sana, masoko makubwa ambako kuna soko linaitwa Kariakoo, huko ndiko ambako napenda kununua, kulinganisha na mtandaoni, utaziona na huwa kwa marachache sana, ila zaidi zaidi sokoni, ndiko naenda kununua vitu ambavyo na vitaka.

Mwaka mpya wangu, ninasherehekea nikiwa nyumbani. Kuna tika nyumbani, tunasherehekea, tunapika vyakula ambavyo ni vita tunasherehekea kwa furaha, tunakunywa kwa pamoja, tunakuwa na michezo mbalimbali. Hivyo ndivyo tunavyosh katika jamii ye.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni dada yangu huyo ndio ambaye anajua kila kitu changu naye na mimi pia najua kila kitu chake anajali anatoa ushirikiano mzuri sana kwangu hawezi kuniacha furaha yoyote ile.

Kuoga kwangu kwa siku ni mara mbili, ni asubuhi pamoja na kabla ya kulala, kwa sababu ya hali ya joto ya huku, inakulazimu mtu huwa kali sana, kwa hivyo naoga mara mbili kwa siku ambayo ni asubuhi pamoja na usiku hivo naoga.

Kuwatia moyo wenzangu, mara nyingi napenda kuwafariji, pale wanaponihitaji. Kama kuwapigia simu, kuwatafuta yaani kuwa nabadilika nakuwa kama mtani, yani mchekeshaji, yule mwenzangu afarijike.

Ni kuwa kipaumbele kwa mtu. Yaani unakuwa kipaumbele mtu. Na pia kitu chingine ambacho kinafanya nafurahi sana ni kuona wengine wanafurahi. Kwa hiyo ninakuwa nafarijika. Nakuwa nafurahi sana. Ya kwamba mimi siwezi kusema mtu mwingine. Bari furaha.

Napenda sana majira ya kiangazi kwa sababu ya mkizo. Kwa hiyo kiangazi ndio nakipenda sana kwa sababu tunaweza na kuenda sehemu na kukaa kama likizo na kuwa kama kuenda bichi kwa sababu ni msimu wa kiangazi ni msimu wa jua kali.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kujichanganya na watu na wanatofauti ya ustadi ambayo mimi najichanganya nao na kujua study mpya na kujifunza mambo mapya ambayo wao jiunga katika vituo mbalimbali vya kutoa mafunzo tofauti.

Naisaidia jamii yangu kwa mambo mbali mbali na tatizo lolote lile la kushirikiana basi nitashiriki na kumbu yangu kutafuta mtoto alikuwa amepotea tulisaidia na kutafuta huyo mtoto na na.

Ni masomo ninapenda kusoma, nachagua njia ya kusoma badala ya kazi ili nizidi kuongeza ujuzi, kazi tayari nimemalizana na kusoma, ndiyo maana nimeweza kuchagua njia hii, ni kuongeza ufanisi zaidi wa uhasibu yaani kuwa professional ambako kwa kiingereza.